Napenda kununua vitu mtandaoni, lakini si vitu vyote. Vitu vya ki elektroniki ni napenda kuvinunua katika sites ambazo zinajulikana kwa udhaifu wao kwa mfano jumia. Lakini kuna wengine ambao huwa wanadanganya wengine na kuwaibia pesa hivo wanafanya nisithamini uuzaji wao katika mitandao. Bali mimi napenda kununua vitu mtandaoni.